Napenda sana kununuwa vitu katika supermarket kwa sababu pale unaeza pata vitu zote ambavyo unavyo vitaka pale na kwa ujumla vitu vyote viko pale, ukitaka mkate uko pale, ukitaka unga uko pale, ukitaka karatasi ziko pale, ukitaka vitabu ziko pale, kalamu ziko pale, vegetables ziko pale maji yako pale, maziwa yako pale kitu yoyote ambacho unachokitaka unaeza kipata pale supermarket so nikienda kununuwa kitu naona ni rahisi sana kuchukua pale supermarket kwa sababu naeza pata vitu zote kwa njia moja so nikinunuwa nanunuwa vitu zote kwa uraisi tena sana na vimepangwa vizuri zina bei zake siitaji nitembea sana nikitafuta ama nikiuliza bei ya kitu Manake pale supermarket nimepangwa vizuri, vitu ziko hapo, nachukua, kwa bei nafuu ambayo naitaka, na kulingana na zile vitu ambazo nataka. Siitaji sana niende nikatafute, kwa maana pale zimepangwa kulingana na bei ya kila kitu, na ndapata kila kitu hapo. So, supermarket ndio mzuri na naipenda sana.

Naam, napenda kupika sana kwa sababu naishi pekee yangu kwanza, lazima nijipikie chakula, ndio niweze nikala. Tena nilifunzwa kutoko utotoni mwangu kwanza mtoto wakike kwanza lazima ajue kumapishi pale jikoni ya eze kupika kwa sababu tulikuwa tunaamini wakati wetu ama mama zetu walikuwa wanaamini kwamba mtoto wakike ndio aweze kuoleka jambo la kwanza ambalo anaeza kulifanya ama anapaswa kuwa anaeza kulifanya ni kupika ndio aweze kupikia mumewe watoto wake familia yake aweze kupika vizuri saa kupika napenda sana kwa sababu nilifunzwa kutoka utotoni na upishi nilifunzwa na mamangu na nikambiwa. Nikipengele muhimu sana katika maisha ambacho mtoto wakike anapaswa kuwa nacho. Sasa kupika nayo napenda sana na napika chakula mingi za aina mingi kulingana na vile. Ama vile navyo sikia iyo siku na kile ambacho nasikia kula kwa iyo siku. Haa sante.

Ya, napenda sana kufanya kazi nyumbani kwa sababu inakupa hiyo nafasi ya kujielewa zaidi na kufanya kazi bila kusukumwa. Huko nyumbani unaweza jiangalia, unaeza jifanyia vitu zako, unaweza jipimia muda na ufanye kazi mzuri sana. Kazi nyumbani ni kazi mzuri sana na mahali tunaelekea kama nchi ama dunia mzima itafika mahali watu hawatakuwa wanaamka asubuhi kuenda kazini. Itafika mahali watu watakuwa wanafanyia kazi kwa nyumba zao. Nyumbani itakuwa kama uko ofisi ni mwako. So kufanya kazi nyumbani itakuwa rahisi. So napenda sana kwa sababu nataka kwenda na vile teknolojia inataka na itakufungua akili zaidi kujielewa kama mtu binafsi na kufanya kazi bila kutegemea mwenzako uone unawezafanya kazi gani mpaka wapi. Ya kama ni kikazi, napenda sana kufanya kazi nyumbani. Hila kama ni kufanya kazi za nyumbani, napenda sana kufanya kazi za nyumbani sana. Napenda sana kuzifanya kusababu nyumba unayoishi lazima ikuwe na kazi. Na ikiwa na kazi, basi ndio nyumba yako ikuwe safi, lazima ufanye kazi. So kama ni kufanya kazi nyumbani, napenda kufanya kazi nyumbani na tena napenda kufanya kazi za nyumbani.

Chumba changu chakulala naeza sema si kubwa na si ndogo. Mbali ni kubwa kulingana na zile vitu ambavyo nimeweka ndani. Rangi zake za ukuta naeza sema nyeupe. Na napenda rangi nyeupe sana. Kitanda changu hunirithisha sana kwasababu ni kitanda kubwa ambacho nacho kipenda. Na nafurahia kulala hapo ndani. Kwa mwonekano wake ni mzuri. Ukiwa drishani unaeza ona vitu ambavyo viko nje na furahi sana. Na ni kitu ambacho kinanifraisha kuona uko nje na kuona mandhari ya inje kulingana na vile ilivo. Chumba changu kitu ambacho kinacho nifurahisha zaidi ni rangi ambazo ziko ukutani. Ambayo ni rangi nyeupe ambayo naipenda kuliko rangi zingine zote.

Naam, nishaifanya kazi ya kujitolea baada ya chuo kikuu, ilikuwa jia moja ama jia moja ambayo ilikuwa ni njia ambayo ungetumia aa ndo uweze kupata kazi yako kiurahisi bila kufanya kazi ya kujitolea basi ingekua ngumu wewe kupata kazi yoyote. Sasa baada ya chuo kikuu tulikua tunafanya kazi ya kujitolea kwanza bila kulipo chochote ndo ueze kuona vile unavyo fanya kazi yako Waone kama wanaeza kukuchukua kwa hiyo kampuni yao ama kwa hiyo kazi ambao unaifanya Waone kama wanaeza kukuchukua Kwa kiingereza tukua tunaita internship ambapo walikua wanaifanya ikue tunaangalia kazi yako vile kulingana na vile ambavyo umesomea saa kazi ya kujitolea nimefanya, sijafanya mwaka moja, nimefanya miaka mbili, ambapo ilieza kunisaidia sana na kupatana na watu wengi. Ilhali kampuni haikuniandika, bali nilieza kupatana na watu ambao li nisaidia kimaisha sana, na ilieza kunifungua na kuangalia vile maisha yalivyo uko nje. Kazi ya kujitolea ni mzuri sana manake, ata you sharpen your skills na kuwa sharp zaidi. Yaa nishaifanya kazi ya kujitolea kabisaa.

Naam, matokeo ya kitaifa nayafuatilia sana kwa sababu hii dunia tunayoishi, unaeza ishi kila mahali. Ni vizuri sana kuwa unaelewa kila taifa ama matokeo yanayotokea kwa kila taifa. Kama mwaka uliopita mwaka wa 2023 wakati kulikuwa na vita kati ya Russia na Ukraine, ilikuwa ni raisi sana ama ilikuwa ni jambo muhimu sana kwa mwananchi yoyote alie ama asie katika iyo inchi kufuatilia manake usije ukapanda ama usije ukafunga safari kuelekea huko hiliali wana vita matokeo ya kitaifa ni muhimu sana kufuatilia na yanasaidia sana uelewe kila taifa ama kila inchi yake inavyoendelea mwaka ambao umepita mwaka wa 2025, tumeona Tanzania imekua na vita kuhusu uchaguzi wao wa wakidemokrasia ambao umeleta shinda mingi sana na kuleta vifo vya watu wengi. So kama mimi mwananchi wa hapa Kenya, nisingekuwa nafuatilia matokeo ya kitaifa ya kitanzania. Basi ingeniadhiri, manake ningefunga safari kuenda uko, na ingeniadhiri kwa njia moja hau nyingine. So kufuatilia matokeo ya kila taifa ni muhimu sana na sana. Ndo ujue tamanduni na vitu ambavo vinavyofanyika katika hile inchi. Siku moja unaeza taka kuenda ama unaeza kuwa na mwaliko wa kuenda uko. Asante.

Madukani napenda sana kuenda masaa ya asubuhi sababu naona ndo muda mzuri wa kuchukua vitu ambavyo ni fresh na amuna maandamano ama amuna watu wengi iyo masaa. Tena napenda siku ya jumapili kwa sababu watu wengi awamo katika hizo maduka. Sasa unapata niwe pekee yako, unaezafanya kazi yako pole pole, bila kubishana na watu, bila watu kwa watu wengi. Jumapili watu wengi hukuwa kanisani. Sasa mi naipenda sana manake watu wengi hawako huko madukani. Hakuna msongamano wa watu na tena vitu unavipata kwa bei rahisi na njia rahisi zaidi. Sa jumapili itakuwa rahisi na masaa ya asubuhi itakuwa jema kwangu. Ndo masaa ama ndo siku ambayo napenda sana kuenda madukani.

Wakati ninawasiwasi, napenda sana kukachini, ninywe maji baridi, nifikirie kwanza jinzi ya kufanya kitu. Ila, kama sina wakati wakukaachini na kufanya ilo jambo lolote, napenda sana kupumua kwa nguvu, nieze kuongeza oxygen katika brain yangu, ndio iweze kufikiria vizuri. Nisije nikafanya kitu ambacho badaye nita kuja, kuona nikimbaya badaye. Unisaidia sana wakati ambapo nafikiria kwanza kabla nifanya kitu ya yote wasiwasi ni jambo la kawaida Ila lazima ukue makini ambapo ni nini unachokifanya kabla na baada ya kuisi wasiwasi moyoni mwako Kitu ya kwanza ni ni kufikiria kwanza naufikirie vizuri na uangalie ili jambo ukilifanya litafanya nini ama litakuwa na tokio gani umuhimu ni kufikiria kwanza ukiwa na wasiwasi. Usikuwe mwepesi wa kufanya kitu ukiwa na wasiwasi.

Kitu ambacho kinachonifurahisha sana, mimi kama binadamu tu najua ukweli, mambo haya, ya kidunia pesa. Pesa hunifanya nahisi nimefurahi sana. Moyo wangu hainanga, haunanga dhulumu ama hauna uzito wowote wakati ambapo nina pesa. Pesa hufanya, moyo wangu inahisi kwamba nafurahi sana. So, hakuna kitu chochote ambacho kinaeza nifanya nifeel ama nihisi vibaya wakati ambapo nina pesa mfukoni. Pesa ni chanzo cha raha, hunipa raha sana, na nafurahia sana wakati napoendelea kutengeza pesa kwa njia moja au nyingine, kupata pesa furaha yangu, kutokuwa na pesa basi huniumiza sana, raha yangu sana hutokana na pesa, hamna kitu ingine, ama kuona familia yangu imefurahi, familia yangu yote ikiwa na furaha, basi ndio furaha yangu, sinanga shida mingi, ila nikiwa na pesa naeza saidia familia yangu, saa familia yangu ina furaha Basi mi pia nina furaha.